Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza najitahidi kutulia na kudhibiti hisia zangu. Najua kuwa hasira inaweza kufanya mambo yawe mabaya zaidi. Hivyo napumua kwa kina kabla ya kuzungumza. Kisha namsikiliza mwezangu kwa makini bila kumkatiza, ili kuelewa anachohisi na chanzo cha mgogoro. Baada ya hapo, naeleza upande wangu kwa heshima na kwa maneno ya utulivu, nikiepuka lawama au maneno makali. Pia, hujaribu kutambua kosa langu kama lipo na niko tayari kuomba msamaha inapobidi. Ni naamini mawasiliano ya wazi na ya kweli husaidia kupunguza mvutano. Ikiwa mgogoro ni mkuba, napendekeza tupumzike kidogo ili kila mmoja apate mda wa kutafakari, kabla ya kuendelea na mazungumzo. Lengo langu huwa si kushinda hoja. Bali kutafuta suluhisho, linalor ridhisha pande zote na kudumisha huusiano mzuri. Mwisho, najifunza kutokana na mgogoro huo, ili kuepuka matatizo kama ayo siku zijazo.

Wakati wa likizo, najitahidi kujistawisha kwa kutumia muda huo kwa njia yenye maana na manufaa. Kwanza, napumzika ili kuupa mwili na akili nafasi ya kurejesha nguvu baada ya shughuli nyingi za kila siku. Pia, hutenga muda wa kujisomea vitabu au makala yanayaoongeza maarifa na kunisaidia kukua kiakili. Mara nyengi hujifunza ujuzi mpya kama vile lugha, teknolojia au kazi za mikono ambazo siku za kawaida huwa sina muda wa kutosha kuzifanya. Aidha, najihusisha na mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia au michezo ili kuimarisha afya. Likizo pia hunipa nafasi ya kutafakari malengo yangu, kutathmini mafanikio na kupanga mipango ya baadaye. Vile vile, hutumia muda na familia na marafiki, jambo linalonisadia kujenga uhusiano mzuri na kupata faraja ya kihisia. Kwa ujumla, najitahidi kutumia likizo kama fursa ya kukua kimwili, kiakili na kihisia, badala ya kuipoteza bila mwelekeo.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa. Sababu kubwa ni kwamba ni lugha inayotumika sana katika nchi nyingi duniani. Hasa, barani Afrika, ulaya na sehemu za Amerika. Kujifunza kifaransa kungepanua uwezo wangu wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kunipa fursa zaidi za kielimu na kikazi. Pia, napenda sana utamaduni wa kifaransa ikiwemo fasihi, mziki na historia yake. Hivyo lugha hii ingenisaidia kuelewa kwa undani zaidi. Zaidi ya hayo, kifaransa ni lugha rasmi katika mashirika mengi ya kimataifa, jambo ambalo linaongeza dhamani yangu kitaaluma. Ingawa najua kujifunza lugha mpya si rahisi, ninaamini kuwa mazoezi ya mara kwa mara, kusikiliza mazungumzo, kusoma vitabu na kuzungumza na wazungumzaji wa lugha hiyo inawezekana kufanikiwa. Pia, nigefurahia changamoto ya kujifunza matamshi na msamiati mpya. Kwa ujumla, kujifunza kifaransa kungekua hatua muhimu katika kujikuza na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kushiriki mambo yanayo nipa amani na kuongeza hisia za shukrani. Mara nyingi hucheka kusikiliza mziki ninao penda au kucheza nyimbo zinazonipa nguvu chanya. Pia napenda kushiriki furaha yangu na watu wakaribu kama familia na marafiki kwa sababu kuzungumza nao na kucheka nao huifanya furaha yangu iongezeke zaidi. Wakati mwingine hujitunza kwa kujipatia kitu kidogo ninacho kipenda kama chakula kizuri au matembezi ya kupumzisha mawazo. Pia, huchukua muda wa kutafakari na kumshukuru mungu kwa baraka nilizo nazo kwani hilo hunifanya kudhamini zaidi nyakati za furaha. Ikiwa nina nguvu, hujiusisha na shughuli za ubunifu kama kuandika, kusoma, au kufanya mazoezi mepesi. Kwangu, furaha si kelele pekee bali ni hali ya kuridhika moyoni. Hivyo, najitahidi kufuraiya kwa utulivu, shukrani na kushirikiana na wengine, ili iwe kumbukumbu nzuri na yenye maana katika maisha yangu.

Kwa upande wangu napenda zaidi mbwa kuliko paka sababu kubwa ni kwamba mbwa wanaonyesha upendo na uwaminifu kwa uwazi jambo linalonivutia sana mbwa hupenda kushirikiana na binadamu kucheza nao na kuwalinda hivyo kunifanya nijisikie salama na kufurahi pia napenda ukweli kwamba mbwa wanaweza kufundishwa kufanya mambo mbali mbali kama kulinda nyumba au kusaidia watu jambo linaloonyesha akili yao kutembea na mbwa inje pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kupata hewa safi. Ingawa paka nao wanaosifa nzuri kama kuwa wapole, wasafi na wanojitegemea, mimi hupendelea husiano wakaribu na wawazi zaidi ambao mbwa hutoa. Hata hivyo, ninaamini kila mnyama ana uzuri wake kulingana na tabia na mapendeleo ya watu. Kwa hivyo, mtu anayependa utulivu anayeza kuchagua paka hili ali anayependa urafiki wakaribu na shuguli nyingi anaweza kufraia kuwa naumbwa.

Kuhusu wasilisho, nahijisi kuwa ni jukumu lenye changamoto, lakini pia fursa ya kujifunza na kujikuza. Mwanzoni huwa na hisi wasiwasi kidogo hasa, ni napofikiria kusimama mbele ya watu wengi na kuzungumza. Hata hivyo, nikijiandaa vizuri kwa kufanya utafiti, kupanga hoja na kufanya mazoezi ya kuzungumza, hali hiyo hupungua. Wasilisho hunisaidia kujenga ujasiri, kuboresha uwezo ya kuwasiliana na kujifunza jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi Pia hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine, maarifa niliona nayo na kupokea maoni yao ya nayaweza kunisaidia kukua zaidi Ninapo fanikuwa kufanya wasilisho nzuri, hujiona mwenyefuhara na kujivunia juhudi zangu Ingawa sikila mara huwa raisi, ninaamini wasilisho nisehemu muhimu ya maendeleo binafsi na kitaaluma. Kadri nina viondelea kufanya wasilisho mara kwa mara, divyo ninavyozidi kulizoeya na kulifurahiya zaidi.

Wakati wa msongo wa kazi, najitahidi kwanza kutambua chanzo cha msongo huo ili nijue namna ya kukabiliana nao. Kisha, hupanga kazi zangu kwa kuzipa kipaumbele, nikianza na zilizo muhimu zaidi ili kuepuka mzigo mkubwa wa mawazo. Pia, hutenga muda mfupi wa kupumzika kama vile kupumua kwa kina, kutembea kidogo au kunywa maji, Jambo linalonisaidia kutuliza akili. Nikihisi kuchoka sana, hujaribu kupumzika vya kutosha au kulala mapema ili kurejesha nguvu. Aidha, huwasiliana na wenzangu au wasimamizi wangu ikiwa nahitaji msaada au ufafanuzi badala ya kubeba mzigo peke yangu. Nje ya kazi, hujihusisha na shughuli ninazopenda kama kusikiliza muziki, mazoezi au kuzungumza na marafiki ili kupunguza msongo. Pia huitaji kudumisha mtazamo chanya na kujikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya kujifunza na kukua. Kwa hivyo, naweza kudhibiti msongo wa kazi kwa njia yenye afya na tija.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na hunisaidia kuachilia mawazo. Ngoma ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha hisia bila kutumia maneno. Jambo linalonifanya nijisikie huru zaidi. Ninapocheza ngoma, huisi nguvu chanya na msisimko hasaa, nikisikiliza mziki ninaoupenda. Pia, ngoma hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kuimarisha hafya na kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa si mtaalamu, sifurahishwi na ushindani bali, nafurahia mchakato wenyewe. Wakati mwingine hucheza peke yangu nyumbani, na wakati mwingine nikiwa na marafiki, jambo linaloongeza furaha na ukaribu. Ngoma pia hunipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti kupitia mitindo mbalimbali ya kucheza. Kwa ujumla, kucheza ngoma kwangu ni njia ya burudani, afya na kujijengea hali nzuri ya kisaikolojia. Hata hivyo, siku ambayo nimechoka au nina mawazo mengi, kucheza ngoma kidogo hunisaidia kurudisha tabasamu na nguvu mpya.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kuanza siku kwa utulivu na kupanga mambo yangu bila haraka. Asubuhi huwa na akili ilioyotulivu, hivyo naweza kufikiria vizuri, kupanga kazi na kufanya shuguli muhimu kwa ufanisi zaidi. Pia, napenda hewa safi ya asubuhi au ukimya unaonsaidia kuzingatia. Kuamka mapema hunifanya nijisikia mwenye nidhamu na hunipa motisha ya kutumia siku kikamilifu. Ingawa kuna nyakati ambapo nalazimika kukesha usiku, hasa nikimalizia kazi au majukumu maluum, siupendi sana kwa sababu, huniacha nikiwa nimechoka siku inayofuata. Usiku napendelea kupumzika, kutafakari siku yangu na kujianda kwa siku inayofuata. Kwa mtazamo wangu, kuamka mapema huchangia afya njema, utaratibu mzuru wa maisha na mafanikio katika kazi na malengo ya kila siku. Hata hivyo, ninaamini kila mtu anawakati wake bora kulingana na mwili na ratiba yake.

Mimi hufua nguo mara kathaa kwa wiki kulingana na mahitaji na aina ya shughuli ninazofanya. Kwa kawaida, hufua nguo angalao mara mbili au tatu ili kuhakikisha nguo ziko safi na tayari kutumia. Ikiwa ni nguo zinazotumika kila siku au wakati wakazi ngumu au mazoezi, huweza kufua mara nyingi zaidi ili kuepuka harufu au uchafu. Nikipanga vizuri, hujichukua muda maalumu wa siku fulani kufua nguo, kutumia sabuni nzuri na maji safi na kisha kupiga nguo au kutumia mashine ya kufulia iliziwe kavu haraka. Pia huweka nguo kulingana na rangi au aina ya kitambaa ili kuepuka kuharibu nguo nyepesi au nyeusi. Baada ya kufua huziweka kwenye rafu au kabati kwa mpangilio, iliniweze kupata haraka na kudumisha utaratibu. Kwa ujumla, mimi hufua nguo mara nyingi kadri inavyohitajika na kuzingatia usafi na mpangilio wanguo zangu.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia zinazosaidia mwili na akili kurudisha nguvu. Kwanza, hupumzika kwa kukaa au kulala mahali tulivu nikijepusha na kelele au mshikamano wa watu. Mara nyingi husikiliza mziki unaonifanya nijisikie tulivu au kuangalia filamu au vipindi ninavyovipenda ili kupunguza mawazo ya kazi. Pia, hujipatia muda wa kutafakari kuandika au kusoma vitabu vinavyonipa raha na maarifa. Baada ya shugHuli za mwili au kisaikolojia, hujihusisha na mazoezi mepesi kama kutembea au kufanya misuli iache kukua na uchovu. Hivyo, napumzika kwa mchanganiko wa starehe ya akili na mwili. Kwa mara nyingine, hupumzika kwa kuzungumza na familia au marafiki kwani mazungumzo mazuri huniondoa msongo wa mawazo na kunipa furaha. Kwa ujumla, napumzika kwa utulivu, starehe na shughuli zinazoongeza nguvu na afya.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa uwezo wa kiufundi na ujuzi wa kibinadamu. Kwanza, ujuzi wa mawasiliano ni muhimu sana kwani husaidia kueleza mawazo kwa uwazi, kuelewa maitaji ya wateja au wenzangu na kushirikiana kikamilifu. Pili, study za kupanga na kusimamia mda husaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa ufanisi. Aidha, ujuzi wa kutatua tatizo ni muhimu kwani mara nyingi changamoto uchukua njia zilizotarajiwa na ni lazima nijue jinsi ya kupata suluhisho haraka na kwa busara. Teknolojia pia ni study muhimu kwa kuwa tunategemea programu na zana mbali mbali kila siku. Pia uwezo wa kushirikiana na timu, kuwa na ujasiri wa kubadilika na kujifunza mambo mapya unachangia sana katika kufanikisha kazi. Kwa ujumla, study hizi ufanya kazi iwe bora, henye tija na yenye mafanikio ya mda mrefu.

Uboreshaji wa michakato ya kazi ni muhimu kwa vile huongeza ufanisi, punguza mda unaotumika na kuhakikisha matokeo bora. Kwanza, ninaanza kwa kuchambua kila hatua ya kazi ili kubaini sehemu zinazo chukua mda mwingi au zinazo rudiana mara nyingi bila faida. Baada ya hapo, naweka mfumo wa kipaombele kwa kazi muhimu zaidi na kuondoa au kurahisisha kazi zisizo za lazima. Pia natumia teknolojia kama programu za kupanga kazi na zana za usimamizi wa mda ili kuraisisha michakato. Kila mara napendekeza kuingiza maoni ya wafanyi kazi au timu kwani mara nyingi wao wanaufahamu wa moja kwa moja juu changamoto zinazo jitokeza. Hatimaye ninaweka mpango wa ukaguzi kwa mara ili kuona kama mabadiliko yanafanya kazi na kufanya marekebisho pale inapohitajika kuhakikisha michakato inabaki bora na yenye tija.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea ingawa vyote vina umuhimu wake. Kuandika hunipa muda wa kufikiria kwa kina, kupanga mawazo yangu vizuri na kuyawakilisha kwa uwazi bila haraka. Inapokuwa naandika naweza kuchagua maneno kwa umakini, kurekebisha sentensi na kuhakikisha ujumbe unaeleweka kikamilifu. Pia kuandika hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu kwa muda mrefu kwani maandishi yanaweza kusomwa tena wakati wowote Kwa upande mwingine, kuongea kuna faida ya mawasiliano ya haraka na ya moja kwa moja hasa pale panapohitajika majadiliano au kueleza hisia kwa kutumia sauti na lugha ya mwili Hata hivyo, wakati mwingine kuongea kunaweza kuleta changamoto kama makosa ya maneno sahihi au kusahaulika kwa hoja muhimu. Ndiyo maana napendelea kuandika katika kazi zinazohitaji umakini, maelezo ya kina au ushauri. Kwa ujumla, kuandika hunifanya nijisikie huru kueleza mawazo yangu kwa utulivu, ilhali kuongea ni bora zaidi kwa mawasiliano ya papo kwa hapo na hujenga uhusiano wa karibu na wengine.

Kwa kawaida natumia simu kwa wasani wa saa tatu hadi nne kwa siku muda mwingi huenda kwenye mawasiliano kusoma taarifa na kujifunza mambo mapya Programu ni nazo zitumia zaidi ni whatsapp kwa mawasiliano, youtube kwa kujifunza na burudani, google kwa utafutaji wa taarifa pamoja na programu za kupanga muda wakazi Ndio nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana. Ilitumika zaidi kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Ilinifundisha kuthamini teknolojia hatua kwa hatua. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa kurahisisha mawasiliano, kupata maarifa kwa haraka, kufanya kazi kwa ufanisi na kuwasiliana na watu walioko mbali. Kwa maoni yangu, muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala hasa saa moja kabla ili akili ipumzike na kupata usingizi mzuri bila usumbufu wa teknolojia.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa lakini ningependa sana kufuga mbwa kwa sababu ya uwaminifu na urafiki wake. Ningependa kufuga mbwa asaa wa ukubwa wa kati kama German Shepherd. Mbwa huyu angekua na manyoa laini, macho yenye akili na mwili wenye nguvu lakini unaonyesha upole. Tabia zake zingekuwa za urafiki utii na ulinzi. Mbwa pia hua na tabia ya kucheza na kufuata mmiliki wake karibu kila mahali. Kitu cha kuchekesha anachoweza kufanya ni kukimbia huku akizungusha mkia kwa furaha au kujaribu kuzungumza kwa kubweka anapoona mtu anayemfahamu. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu huleta furaha, upunguza msongo wa mawazo na hujenga uhusiano wa kipekee kati ya binadami na mnyama. Pia hufundisha uwajibikaji na huruma.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya hasaa yanayohusiana na maendeleo binafsi na maarifa ya jumla Napenda kutumia muda kusoma vitabu, makala au taarifa mbalimbali zinazopanua ufahamu wangu na kunifanya nione mambo kwa mtazamo mpana zaidi shughuli hii hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maisha, malengo, na changamoto zinazotokea kila siku Pia, napenda kuandika mawazo yangu bada ya kusoma kwa sababu hunisaidia kukumbuka nilichojifunza na kupanga fikra zangu vizuri Bali na hilo, kusoma hunipa motisha na kunitia hamasa ya kuboresha uwezo wangu binafsi na wakitaaluma Wakati mwingine napenda kusikiliza mauthui yakielimu au hadithi zinazohamasisha hasaa ninapohitaji kupumzisha akili shughuli hii inanifanya nijisikia nikiwa na dhamani, nikiwa na maarifa na nikiwa tayari kukabilia na changamoto mpya Kwa ujumla ni shughuli inayochanganya burudani, utulivu na maendeleo ya binafsi kwanjia yenye manufaa.

Napenda kula katika sehemu tulivu, safi na yenye mazingira mazuri yanayofaa kupumzika. Mikahawa midogo yenye utulivu hunivutia zaidi kuliko ile yenye kelele nyingi kwa sababu inanipa nafasi ya kufurahia chakula changu kwa amani. Pia napenda sehemu zilizo na huduma nzuri na wahudumu wenye heshima kwani hilo huongeza uzoefu mzima wakula. Kwa upande wa chakula, hupendelea mikahawa inayotoa vyakula vya vienyeji pamoja na vyakula vya kisasa. Ili nipate ladha tofauti kulingana na hali yangu. Wakati mwingine, napenda kula inje pamoja na marafiki au familia hasa katika maeneo nyenye manthari nzuri kama bustani au karibu na bahari kwa sababu hufanya muda wa kula uwe wakufurahisha zaidi. Kula nje hunisaidia kubadilisha mazingira, kupunguza msongo wa mawazo na kujipa zawadi ndogo baada ya siku ndefu ya shughuli. Kwa ujumla, ninapenda kula mahali panapochanganya ladha nzuri, huduma bora na mazingira yanayoburudisha akili.

Kazini Ninashugulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza na kujikubali bila kujilaumu Huwa najitathimini mara kwa mara ili kuelewa ni maeneo gani yanayohitaji kuboreshwa kama vile usimamizi wa muda au ujuzi fulani wa kiufundi Baada ya hapo hujiweka mpango wa kujifunza kwa kusoma, kuuliza maswali kwa wenzangu au kushiriki mafunzo yanayohusiana na udhaifu huo Pia napenda kupokea marejesho kutoka kwa wasimamizi na timu kwa sababu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kubaini hatua za kuchukua. Ninapokutana na kazi ngumu huigawa katika sehemu ndogo ili nisiweze kuzidiwa na presha. Zaidi ya hayo hutumia nguvu zangu kwenye maeneo yanayofanya vizuri ili kufidia udhaifu wangu. Huku nikiendeleza kujifunza polepole. Kwa mtazamo huu, udhaifu hauwi kikwazo kikubwa bali unakuwa fursa ya kujiboresha na kukuwa kitaaluma.

Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa uzoefu wakipekee sana kwangu tamasha hilo lilifanyika kwenye uwanja mkuba kwenye watu wengi waliyokuja kutoka maeneo tofauti kufurahia muziki nilifurahia sana kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja kwani walionyesha vipaji vyao kwa nguvu na hisia nyingi kuliko kusikiliza mziki kwenye radio au simu mziki, mwanga wa rangi mbalimbali na sauti za mashabiki zilifanya mazingira yawe ya kusisimua na yenye furaha Pia, nilipata nafasi ya kuimba na kucheza pamoja na watu wengine, jambo lililonifanya nijisikie huru na mwenye furaha Tamasha lilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kusahau changamoto za kila siku kwa muda Zaidi ya hayo, nilijifunza kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wasanii pamoja na waandaji wa matukio. Kwa ujumla, kuenda kwenye tamasha la mziki kulikuwa tukio la kukumbukwa lililonipa kumbukumbu nzuri na amasa ya kufurahia sanaa na burudani kwa njia ya pamoja na wengine.

Ndiyo napenda mauwa kwa sababu yana uzuri wa asili na huleta hisia ya utulivu na furaha Mauwa univutia kwa rangi zao tofauti harufu nzuri na namna yanavyopamba mazingira kwa uraisi Kila aina ya huwa ina mvuto wake wa kipekee iwe ni waridi alizeti au mauwa ya porini Napenda kuona maua bustanini kwenye nyumba au ata barabarani kwa sababu unifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Mauua pia yana maana ya kihisia kwani hutumika kuonyesha upendo, shukrani au pole katika nyakati tofauti za maisha. Harufu ya maua fulani hunikumbusha kumbukumbu nzuri na unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, maua ufundisha subira na uangalizi kwa sababu yanahitaji kutunzwa ili yachanuke vizuri. Kwa ujumla, napenda maua kwa sababu yanaboresha mandhari, yanatuliza akili na yanaongeza uzuri katika maisha ya kila siku kwa njia raisi lakini yenye maana.

Chakula ni nachopenda kula jioni ni kile ambacho ni chepesi lakini chenye lishe mzuri. Mara nyingi hupendelea wali au ugali uliopikwa vizuri nikiambatanisha na mboga za majani kama sukumawiki au spinachi pamoja na proteini kama samaki, maharagwe au kuku. Chakula cha jioni kinapaswa kunitosheleza bila kunifanya nijisikie mzito sana kabla ya kulala. Napenda pia supu ya mboga au nyama hasa wakati wa baridi kwa sababu hunipa joto na utulivu Wakati mwingine, hujumuisha matunda au kikwembe cha chai ya maziwa ili kumalizia mlo Ninapendelea chakula cha nyumbani kwa sababu huwa safi, chenye ladha halisi, na kinachonipa huhakika wa afya kula chakula cha jioni kwa utulivu hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli na hunifanya nijisikie nikiwa tayari kwa mapumziko ya usiku. Kwa ujumla, napenda chakula cha jioni kinachochanganya ladha nzuri, hurahisi, na umengenyo, na manufaa ya kiafya.

Kawaida ninakaa hadi takribani saa kumi na moja usiku au kidogo zaidi kulingana na shughuli za siku hiyo. Nikikaa hadi muda huu napata muda wa kumalizia kazi za nyumbani, kusoma au kupanga shughuli za kesho bila kuhisi haraka Pia hii inaniongeza nafasi ya kupumzika kwa akili baada ya siku yenye shughuli nyingi Hata hivyo na jaribu kuepuka kukaa sana hadi usiku wa manane kwani usingizi mzuri ni muhimu kwa afya na kuendelea kuwa makini siku inayofuata. Kabla ya kulala, napenda kupunguza kutumia simu au kompita ili akili ipumzike na kuwa ya utulivu. Mara nyingine, wakati nikijisikia kuchoka, ninaenda kulala mapema karibu na saa kumi usiku. Ili mwili wangu upate usingizi wa kutosha. Kwa ujumla najaribu kuweka muda wa kulala unaolingana na shughuli zangu afya na utulivu wa akili ili kuamka siku inayofuata nikiwa tayari kikamilifu.

Napenda aina mbalimbali za filamu lakini zaidi uwa navutiwa na filamu za hadithi za maisha na burudani Filamu hizi utoa mchanganyiko wa hisia kama furaha uzuni na shauku na mara nyingi unifundisha maadili au kunikumbusha mambo muhimu katika maisha Pia napenda filamu za kisiasa au za kihisabati zinazohusisha changamoto na ujasiri wa watu kwani huniskuma kufikiria kwa kina na kujifunza mbinu za kutatua matatizo. Filamu za vichekesho pia hunifuraisha asaa baada ya siku ndefu ya kazi kwa sababu utoa nafasi ya kupumzika na kucheka. Mara nyingine napenda pia filamu za kisayanzi au za sayanzi ya kubashiri ambazo hutoa uzoefu wa ajabu na kuvutia kwa akili na mara nyingine hunipa motisha ya ubunifu. Kwa ujumla napenda filamu zinazochanganya burudani, elimu na hisia kwa sababu hufanya muda wa kuangalia uwe wa kupendeza na wenye thamani badala ya kuwa kimsingi burudani tu.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu hutoa ulinzi wa haraka na rahisi mfumo huu unasaidia kulinda taarifa zangu binafsi picha ujumbe na programu mbali mbali ambazo ni muhimu kwangu kwa kutumia alama ya vidole sihitaji kukumbuka nywila ngumu kila mara na bado nina uhakika kuwa data yangu iko salama pia inarahisisha kufungua simu haraka wakati ninahitaji kutumia huduma za haraka kama kupiga simu, kutuma ujumbe au kutumia programu za kazi. Zaidi ya hayo, mfumo huu hutoa amani ya akili kwani najua hakuna mtu asiyeidhinishwa anaweza kufikia simu yangu. Kwa kawaida, huweka mfumo huu kila wakati napokuwa na simu isipokuwa kwa hali maalum kama nyumbani peke yangu. Kwa ujumla mfumo wa usalama wa vidole ni chaguo rahisi salama na unaotumia teknolojia ya kisasa ili kulinda taarifa binafsi na kurahisisha maisha yangu ya kila siku.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na usimamizi wa muda na mawasiliano kazini. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kupanga kazi kwa ufanisi, kuweka vipaumbele na kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa wakati bila presha. Pia nimejifunza mbinu za kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu na wasimamizi ikiwemo kutoa mrejesho mzuri na kueleza changamoto kwa njia yenye heshima. Mafunzo haya yamenisaidia pia kuelewa umuhimu wa kazi ya pamoja, kushirikiana na timu na kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo, mafunzo kuhusu ufahamu wa kiteknolojia na matumizi ya programu za kazi yameongeza tija na kurahisisha michakato ya kila siku. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mfanyikazi bora zaidi mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto kazini kwa ufanisi na utulivu.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki wa kukaanga pamoja na wali wa mboga za majani Napenda samaki kwa sababu ni tamu, yenye lishe na rahisi kumengenya huku wali unipa nguvu ya kudumu kwa muda mrefu mboga za majani kama sukuma wiki au spinachi uongeza afya na kutoa ladha nzuri inayokamilisha mlo Mara nyingine napenda pia vyakula vya asili kama ugali na wali, mchanganyiko na maragwe kwani hutoa lishe bora na unifurahisha kino. Kwa upande wa vitamu napendelewa matunda kama embe, parachichi na ndizi kwa sababu huchangia afya na unifanya nijisikie nikiwa na nguvu. Chakula ninachokipenda pia kinapaswa kuwa safi kilichopikwa vizuri na kiwe na ladha alisi ya asili. Kwa ujumla, napenda chakula kinachanganya ladha tamu, lishe bora na rahisi kumengenya kwani ufanya mlo kuwa wa kufurahisha na wenye manufaa kwa afya yangu.

Ndiyo napenda sana kulima bustani kwa sababu kuna nifanya nijisikie karibu na asili na kunaleta utulivu wa akili bustani uwipa mazingira mwonekano mzuri, harufu nzuri na nafasi ya kupumzika baada ya siku ndefu Napenda kupanda mboga, mauwa na mimea midogo kwani ufundisha subira na uvumilivu kwani mimea inahitaji muda, maji na utunzaji ili kukua vizuri Kulima bustani pia hutoa furaha ya kuona matokea ya jitihada zako, pale mimea inapochanua au kuvuna mazao. Zaidi ya hayo, kuna nifaidia kua na lishe bora kwani mimea ninayopanda huchangia moja kwa moja kwenye mlo wangu wa kila siku. Hii pia ni shughuli nzuri ya mazoezi kidogo kwani hinahusisha kutembea, kuchanua na kuchukua mimea. Kwa ujumla, kulima busani ni shuguli ya kupendeza, yenye manufaa kiafya na inayoburudisha akili na mwili kwa wakati mmoja.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi cha wastani ili kuepuka kupoteza muda mwingi mitandao hii inanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia waliyoko mbali kupata habari mpya na kujifunza mambo mapya Programu ninazotumia zaidi ni whatsapp, instagram na twitter kwani zinarahisisha mawasiliano na kunipa fursa ya kuona matukio na mawazo ya watu wengine Hata hivyo na jitahidi kuyepuka kutumia mda mrefu sana mtandaoni ili kutoadhiri kazi, masomo au usingizi wangu. Pia, mitandao ya kijamii hutoa nafasi ya burudani kupitia picha, video na maudhui ya kielimu ambayo unifanya nijisikie furaha na msisimko. Kwa ujumla, napendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa usahihi ni kibadilisha muda wa burudani na mawasiliano na kuhakikisha aivurugi shughuli zangu za kila siku.

Napendelea kutumia kompyuta zaidi kwa sababu inanisaidia katika kazi kujifunza na burudani kazi za kila siku kama kuandika ripoti, kuandaa mawasiliano na kupanga ratiba huwa rahisi zaidi kwenye kompyuta Pia kompyuta hufanya ujifunzaji kuwa wa kuvutia na wa haraka kwa kutumia mtandao kupata maarifa mapya. Kusoma makala au kufuata kozi za mtandaoni. Kwa upande wa burudani, ninatumia kompyuta kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo ambayo husaidia kupumzika baada ya shughuli nzito. Zaidi ya hayo, kompyuta huniwezesha kushirikiana na wengine kwa urahisi kupitia barua pepe, programu za mawasiliano, au kazi za pamoja mtandaoni. Pia, kompyuta ni chombo kizuri cha kuhifadhi taarifa muhimu, picha na nyaraka hivyo kurahisisha kupata kile ninachohitaji haraka. Kwa ujumla, kompyuta ni zana muhimu katika maisha ya kila siku, ikichanganya kazi, elimu na burudani kwa ufanisi mkubwa.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hasa baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi maji ya moto hunisaidia kupumzisha akili na mwili na kuondoa uchovu unaojikusanya baada ya kazi au matembezi marefu pia hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kwa usingizi mzuri hasa ninapo oga jioni Kuoga kwa maji ya moto hunusaidia kupunguza msongo wa mawazo na wakati mwingine husaidia maumivu madogo ya misuli Hata hivyo sipendi kutumia maji ya moto kupita kiasi kwa sababu yanaweza kukausha ngozi Kwa hiyo hujaribu kutumia maji yenye joto la wastani ili kupata manufaa bila madhara asubuhi mara nyingi napendelea maji ya kawaida au yenye uvuguvugu kidogo ili kunipa nguvu na kuniamsha haraka Kwa ujumla kuoga kwa maji ya moto ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kujitunza kwani hunisaidia kujisikia safi, mchangamfu na mwenye utulivu.

Ili kueka afya nzuri, ninafanya shughuli mbali mbali zinazo ongeza nguvu, lishe na ustawi wa akili. Kwanza, napenda kula chakula chenye lishe bora ikiwa ni pamoja na mboga, matunda, protini, na wali au ugali, ili mwili upate vihutubisho vyote muhimu. Pia, hujumuisha mazoezi ya mwili kama kutembea, michezo midogo ya kujifuraisha ambayo usaidia mwili na nguvu za misuli na moyo. Napenda pia kulala kwa wakati mzuri, karibu saa kumi ili mwili upumzike na akili ipate usingizi wa kutosha. Zaidi ya hayo, hujaribu kuepuka msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli za utulivu kama kusoma, kuoga kwa maji ya moto au kulima bustani. Pia, napendelea kunywa maji ya kutosha kila siku ili kuzuia kiu na kudumisha afya ya mwili. Kwa ujumla, mchanganyiko wa lishe bora, mazoezi, usingizi na utulivu usaidia kudumisha afya bora ya mwili na akili.

Ndiyo mara nyingine ninaweka picha mtandaoni lakini kwa umakini sana ili kulinda faraga yangu napendelea kushiriki picha zinazohusiana na manthari nzuri bustani chakula au matukia ya burudani badala ya picha zangu binafsi za karibu na majukumu ya kila siku hii hufanya niweze kushirikiana na marafiki na familia kuwana maoni yao na kushirikiana isia za furaha au mafanikio Kabla ya kueka picha, hua nakagua ni maelezo gani yanambata nayo na ni nani anayeweza kuona ili kuhakikisha usalama na faraha. Pia napendelea kutumia mtandao yenye mpangilio wa faraga hili kuthibiti ni nani anayeweza kuona picha zangu. Hii inaniwezesha kushirikiana bila hatari kubwa ya usumbufu au matumizi mabaya ya taarifa binafsi. Kwa ujumla, kueka picha mtandaoni ni njia nzuri ya kuwasiliana na wengine, lakini lazima ifanyike kwa uwajibikaji na tahathari ili kulinda usalama wangu mtandaoni.

Kila jioni kabla ya kulala ninafanya shughuli zinazonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza hujipanga kwa kuangalia kazi niliotimiza siku hiyo na kupanga mambo muhimu ya kesho ili akili isizunguke bila mpangilio Baada ya hapo huoga kwa maji moto, jambo linalonipa utulivu wa mwili na kuondoa uchovu. Mara nyingine hupumzika kwa kusoma kitabu au kusikiliza muziki nyororo ili akili ipumzike na kuachana na mawazo ya kazi. Pia hupunguza kutumia simu au kompyuta angalau dakika themanini kabla ya kulala. Ili usingizi uwe mzuri na usiingiliwe na mwanga wa screen. Kabla ya kulala, huhakikisha vyombo vyangu nimeweka sawa na chumba ni safi, jambo linaloongeza utulivu wa akili kwa ujumla. Shughuli hizi za jioni hufanya usingizi wangu uwe mzuri, mwili wangu upumzike na nikiamka nakuwa tayari kwa siku mpya yenye mguvu na umakini.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia iliowazi yenye heshima na inayoruhusu kuwelewana vizuri Mara nyingi upendelea mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu unipa nafasi ya kuona hisia za mtu kupitia uso na lugha ya mwili jambo linalonisaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi Hata hivyo pale ambapo umbali ni kikwazo tumia simu au ujumbe mfupi kama whatsapp kwa mawasiliano ya haraka na raisi Kwa masuala ya kazi au taarifa muimu napendelea barua pepe kwa sababu hunipamda wakupanga mawazo na kuwasilisha ujumbe kwa usahihi Pia huitaji kusikiliza kwa makini ni napowasiliana na wengine Kwa sababu kusikiliza nisehemu muhimu ya mawasiliano bora Napenda kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi ili kuepuka kutoelewana Kwa ujumla, napendelea mawasiliano ya nayojengwa juu ya ukweli, uvumilivu na kuelewana Kwani husaidia kujenga uhusiano mzuri, kuimarisha ushirikiano na kuleta amani katika mahusiano ya kila siku.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wakipekee na wa kustawisha. Mara nyingi nilihusiana na kusaidia jamii kwa shughuli kama kusafisha maeno ya uma, kutoa elimu ya msingi kwa watoto, au kushiriki katika kampeni za kusaidia masikini. Kazi hizi zilinifundisha kuthamini mda wangu na nguvu zangu kwa manufaa ya wengine na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Pia kufanya kazi ya kujitolea kuna nifundisha ustahimilifu, mshikamano na umuhimu wa kushirikiana na wengine bila kutafuta malipo Zaidi ya hayo kazi hii huongeza uhusiano wa kirafiki na wale wengine wanaoshiriki katika shughuli hizo na kunikumbusha kuwa kila mtu anaweza kuchangia kwa njia ndogo au kubwa Kila mara ninapofanya kazi ya kujitolea najisikia furaha, kurithika na motisha ya kufanya mambo mema zaidi kwa wengine. Kwa ujumla, kazi ya kujitolea ni njia nzuri ya kujenga utu, moyo wa kusaidia na jamii yenye mshikamana.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa maantiki. Hesabu hunifundisha subira, umakini na nidhamu kwani kila tatizo inahitaji kufuata hatua kwa hatua ili kupata jibu sahihi. Napenda zaidi masomo ya hesabu yanayo husiana na maisha ya kila siku kama bajeti, asilimia na takwimu kwa sababu yana matumizi ya moja kwa moja katika kupanga fedha na kufanya maamuzi sahihi Pia hesabu hunisaidia kuboresha uwezo wa kuchambua taarifa na kuwa na uhusiano kati ya vitu tofauti Ingawa wakati mwingine maswali ya hesabu yanaeza kuwa magumu, changamoto hiyo hunipa motisha wakuendelea kujifunza na kutafuta suluhisho Ninapopata jibu baada ya juhudi nahisi kuridhika na kujiamini zaidi Kwa ujumla napenda hesabu kwa sababu si somo la natharia tu bali ni chombo muhimu cha maisha kinachonisaidia kufikiria kwa kina kupanga vizuri na kukabiliana na changamoto mbalimbali kwa utulivu.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi ya mwili na ushirikiano wa timu. Kucheza mpira hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu, na kuimarisha stamina. Pia hunifundisha nidhamu, subira na humuimu wa kufanya kazi pamoja ili kufikia lengo moja. Ninapo ucheza na jisikia huru na husau msongo wa mawazo wa kila siku, hasani napocheza na marafiki. Mbali na hilo, mpira wa miguu hunipa fursa ya kujenga urafiki na kujifunza kuwasiliana vizuri na wengine uwanjani. Wakati mwingine, napenda pia michezo midogo kama drafti au bao, hasa ninapotaka kupumzisha mwili na kutumia akili zaidi. Michezo hii unisaidia kufikiri kwa makini na kupanga mikakati. Kwa ujumla, napenda michezo kwa sababu unipafuraha, unijenga kimwili na kiakili na unisaidia kuishi maisha yenye afya na usawaziko mzuri.